Moja kwa moja ni neno la kiswahili lenye maana ya kufanya jambo bila kusimama au bila kupitia njia nyingine au bila ya kuwa na mpatanishi kuenda moja kwa moja bila kupinda au kuchepuka. Pia huwa neno hili huonyesha muda kwa kufanya jambo bila kuchelewa. Jambo hili inatakiwa lifanyike moja kwa moja kupitia mtu fulani.

Hivi karibuni, ni neno la Kiswahili, lenye maana ya wakati ujao wa karibu. Yaani, inarejelea matukio yatakayofanyika punde bada ya muda mfupi ujao. Kwa mfano, unaweza ukasema, wageni watafika hivi karibuni.

Tutaonana baadae ni neno la kiswahili ambalo hutumika ku agana na mtu unayetarajia kumuona tena siku hiyo hiyo au hivi karibuni. Neno hili hutumika wakati unapoagana na mtu wako wa karibu kama vile ndugu, jamaa na marafiki.

Bahati njema ni neno la kiswaili linalomainisha kupata mafanikio, au tukio jema, au matokeo mazuri yasiyo tabirika na yaliyo nje ya uthibiti wa binadamu, bila kutumia juhudi kubwa iliyo kusudiwa. Pia, bahati njema huonyesha kauli ya kuonyesha faraja kumuombea mtu apate matokeo mazuri.

Mradi nishuguli zilizopangwa kwa uangalifu zenye malengo mahususi zinazotekelezwa ndani ya muda maalum kwa kutumia rasilimali zilizopangwa, ili kuzalisha bidhaa, huduma au kuleta matokeo yaliyo kusudiwa. Lengo kuu la mradi ni kutatua au kuleta mabadiliko. Kwa mfano, kuna mradi wa ujenzi wa barabara, lengo kuu ni kutengeneza miundo mbinu.